Je unapenda kula samaki. Mi napenda kula samaki tena sana. Pia samaki inaongeza akili kwenye ubongo. Kwa hiyo iyo, kawaida kupenda kula samaki tena samaki ni bora sana. Mi napenda samaki kuliko nyama. Kwa dini yetu, nyama inaeza kuwa haramu. Kama ikichinjwa na mkristo inaeza kuwa haramu. Kama ni mzoga inaeza kuwa haramu. Ni haramu si ati inawezakuwa haramu mmmm ni haramu so samaki samaki at any point si haramu so napenda sana kula samaki kuliko nyama ya na sina sau zingine sau ni hiyo tu naeza penda kula tu samaki.

Sherehe yangu ya kupendezwa. Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe yangu ya kupendezwa. Sherehe yangu ya kupendezwa hicho kiswali kinakaa aje kwanza. Ila acha nijibu tu. Sherehe yangu ya kupendezwa. Kuna sherehe yangu ya kuzaliwa. Kuna sherehe za harusi. Kuna maulidi. Kuna sherehe za vikoba. Kuna sherehe nyingi sana. Halafu kuna sherehe tu za marafiki ile mnapanga, mnasherehekea, pengine mmetimiza lengo fulani, mnasherehekea. Yeah halafu kuna sherehe zingine kama kama gani, kama kutembea tu na mpenzi wako, mnasherehekea mwaka mmoja yaani mahusiano yenu yametimiza mwaka mmoja kwa hiyo mnasherehekea. Kwa hiyo pia hiyo ni aina sherehe pia ningependa kufanya.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako. Mimi nachopendea mtaa wangu uko kimya. Hauna maneno mingi. Mtaa wangu wenye nakaa uko kimya. Alafu watu wanapendana, majirani wanatembeleana. Alafu kuna vijana wengi. Ambo tunafanya mazoezi kwa pamoja. Tunashirikiana. Tunashirikiana kwenye kila kitu. Kila kitu ambacho tunafanya tunashirikiana kwenye mtaa wetu. Alafu kwenye huo mtaa pia kunaa kuna wanafamilia wezangu, ndugu zake baba, wajomba mashangazi, baba mdogo, akina babu. Wote wako kwenye huo mtaa mmoja. Kwa hiyo ndo maana naupenda sana huo mtaa. Hata kama ni wewe si ungependa mtaa kama huo.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Mi kinywaji nachokipenda zaidi ni soda. Napenda sana soda mimi kunywa na maziwa. Japokuwa soda, soda ina madhara lakini naipenda pia. So kati ya hizo mbili, kati ya kinywaji ambacho ni soda na maziwa. Chenye ambacho naeza chagua kati ya hivo viwili ni maziwa pengine. Mana soda ina mathara lakini maziwa hayana mathara yoyote. Kwa hiyo ngependa sana soda lakini maziwa ndo hivo tena. Ndo chaguo langu ambalo. Lina nifaa pia hata kiafya. Lina nifaa kati ya soda na maziwa. Lakini ukinambia kiafya ningechaguwa soda na ningechaguwa maziwa. Lakini kama nikustarehe tu, kusemakweli soda ni tamu sana kuluko maziwa. Ila ndoi yote na basi.

Je umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Sijawahi enda kwenye tamasha la muziki. Kuna kuja wasanii huko wengi. Akina kaligraph Jones, akina Diamond Platons, akina zuchu. Lakini mimi, sijawahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Hata moja kwa hiyo. Ningependa kwenda kwenye tamasha la muziki. Lakini kwa sababu ya kwa sababu moja ama mbili. Sija pata kwenda kwa sababu sina uwezo. Kitu cha kwanza sina uwezo wa kutoa pesa za kwenda kuangalia tamasha. Sababu ya pili muda. Sina muda huo labda wikendi. Wikendi tena niko. Nakuanga tu. Niko bize sana kufuatilia mambo yangu ya shule. Mambo ya usafi. Kununua bizaha za kutumia kila siku na kutembelea marafiki lakini kwenye matamasha hapana kusema tu ukweli mimi kwenye matamasha ya muziki sijawai hata moja.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Hmm, mimi somo nililopenda shuleni. Ni hisabati. Yani masomo yote sisomi lakini nafanya tu hisabati. Na mwalimu anashangara, mbona pita sana hisabati hupiti masomo mengine. Oo, mimi napenda sana hisabati, paka sasa. Masomo yoyote ambayo nafanya chuo kikuu ambayo ndani yake yana hisabati mimi nafaulu, nafaulu mia kwa mia. Kwa siki mia mia mi na faulu. Masomo ambayo yana hisabati ndani yake lakimi masomo kama kama kiswahili Kiswahili nilikuwa na faulu. Lakini sio sana kivile. Kama hisabati lakini kuna sayansi pia. Sayansi pia nilikuwa na faulu. Lakini shuleni kwenye shule ya chekechea nilikuwa naogopa kupigwa na mwalimu. Ndo maana nilikuwa nafokuru lakini sio somo lango pendwa kusema tu ukweli ni hisabati somo langu pendwa sana.

Unajifuraisha vipi wakati wa furaha kusema kweli mimi wakati wa furaha. Maranyingi nakuwa na furaha nikifanyo nini. Hilo ndo sula kwanza mbano nafaa kujiuliza. Nakuwa na furaha nikifanya nini? Hmm. Kusema ukweli mimi nakuwa na furaha niki timiza lengo fulani. Nikisha timiza lengo fulani kama nimepita somo fulani nimepata alama fulani kwenye masomo kwaga nafuraha kwa hiyo kitu ambacho ntafanya ili nishereheke baada ya kufaulu baada ya kufaulu ambacho ntafanya baada ya kufaulu labla nitoke tu na marafiki ama nijinunulie tu zawadi nijinunulie tu zawadi itaongeza furaha kwangu ntajihisi kama nimefanya kitu kukubwa ya.

Ni study gani muhimu kwenye kazi yako. Sema tu ukweli. Kwani mimi siko kazini. Kwa sasa siko kazini mi nasoma tena nirudie tena nasoma. Kwa hiyo, kitu ambacho nasomea ni mambo ya IT. Nasomea mambo ya IT. Na kitu muhimu sana ambacho nazingatia kwenye masomo yangu ni kitu ambacho kwa kiengereza wanaita programming. Mimi napenda sana programming ndio kitu ambacho napenda kufanya kila siku na kinavutia pia kusema tu ukweli, kuna hicho na nini ingine masomo ya biashara. Kozi yangu inaunganisha biashara. Inaunganisha biashara na programming. Kwa hiyo ningependa sana kwanza. Niunganishi hivo vitu viwili ipi ilikuja kunisaidi ya badae, ndio maana nikachagua hiyo kozi.

Ulifanya nini asubuhi? Hum. Chumatukwe li mimi niliamka niliamka saa moja. Karibu saa mbili. Na kwanza ilikuwa. Ilikuwa wakati wa karibu na kipindi cha asubuhi. Darasani. Kitu cha kwanza nilichofanya mimi. Nilikuwa nishachelewa tayari. Kwa hio nilipiga uso. Mkanda nika anuwa nguo kwa kamba. Kumaliza nikavaa haraka haraka. Na mi nikaenda zangu shuleni. Nikafanya nini teni. Hatakula, sikula, yaa sikula. Paka nika, nikarudi masaa ya mchana, ndo nikakula, sasa sahii sahii ka tunavyo ongea, mindo nakula sasa. Eeh asubuhi, uliseja asubuhi, ya asubuhi, mimi nilijisi vibaya, kwanza niliamka kuchelewa. Kuwa nimechelewa kwenda shuleni kwa hio. Nilikasirika sana, mbona nilijutia kukesha nikiangalia mechi ya Liverpool.

Ningependa kujifunza nini kipia? Kuna kitu kipia ningependa kujifunza kweli? Ningefikirie tuku haraka haraka. Mimi ningependa kujifunza kuwa dereva gari. Ningependa sana. Yangu kwa sasa pesa badoo. Sijapata na hata hata shida si pesa. Shida ineza kuwa ni shida ineza kuwa tu nukujipangilia. Sao mpaka sasa sijapata huwo mda. Uo mda wakwenda kusomea. Kwa sabu ma somo yanani weka sa na bize. Kweyo nakosa uo mda wakwenda kujisomea somea mambo ya udereva dereva wa gari uo. Ninataka kusomea, ninataka kusoma udereva wa gari, ili baadaye nikija kupata gari nisiwe nisisumbuke, maana unaweza pata gari na hujui kupeleka. Ama upate umepatiwa gari, siku hiyo hujui. Si utaonekana zumbukuku.

Unapenda kufanya nini na familia yako kusema ukweli mimi ninachopenda kufanya na familia yangu. Na tu kula pamoja. Kutazama filamu pamoja. Na nini kingine? Kupiga hadithi za hapa na pale. Ndio kitu ninachopenda kufanya na familia yangu. Na pia kusaidiana kwenye matatizo. Ni kitu cha kawaida. Kusindikizana kama mnajitoa. Au kitu kizuri sana kufanya na familia pia we kama ndugu zangu kuwafundisha mambo ya shule kuwatembelea kwenye hafla zao vitu ambavyo napenda sana kufanya hivyo. Alafu pia siku kuu kama ya Eid raha kusherehekea na familia.

Unaweanisha aje kazi sa maisha ya kibinapsi. Kwa kiingereza wanasema self-employed. Self-employment kwa kiingereza sindio. Kusema kweli kazi za kujiajiri kazi za kujiari za nyumbani kama ukulima vile huwa zina saidia pia kwa kiwango fulani lakini sasa mapato hakuna. Na huwezi kula vyakula ambavyo. Huyo mwenye unatengeza peki yake lazima uitaji viungo fingine kama kina sukari, chumvi, nyama. Nyama pia uneza fuga nyumbani lakin kuna vitu kama sukari ni ngumu sana kupata. Afu pia unaitaji fedha pia kama kuna mahindi kwa siaga unga huwezi kujitegema mwenyewe, hayo ndo mawazo yangu huwezi kujitegemea mwenyewe lazima utegemee pesa za kutoka nje ya mazao ya kazi yako ya kufanya ambayo ni ya kujiajiri.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Hum. Sema kweli kuna mwalimu mmoja tu. Ambao siwezi msahau mpaka leo. Mwalimu. Martha. Alikuwa mwalimu wa hisabati. Kwahiyo siwezi msahau mpaka mpaka. Leo alafu pia shule bado nasoma kumbuka. Lakini achana na sasa. Kuna walimu wa chekechea. Kuna walimu wa primary. Kuna walimu wa secondary. Lakini mmoja tu. Ambao siwezi msahau mpaka sasa. Na pia nina namba yake. Na mpigia mara kwa mara kumsalimia halafu huku nairobi pia tuko nae karibu najua mpaka kwake kwahiyo nadhani huyo ndio siwezi msahau mpaka sasa halafu pia kuna head teacher mwalimu mkuu, mwalimu mkuu wa shule yetu ya primary siwezi msahau mpaka sasa kwa maana alinitia viboko alinichapa viboko sana kwahiyo huyo pia siwezi msahau na watu wengine kadhaa kadhaa tu lakini hao wawili ndio siwezi wasahau kabisa.

Uwezo gani ningependa kuwa nao? Uwezo namaanisha ya nisikipaji, ni uwezo tu. Uwezo tu, ningependa kuwa na uwezo wakupaa. Ama kuyeyuka, eno kufanya miujizatu. Ningeweza tu kupaa, nindeklamu. Maana nauli, nauli garama, kufuka lamu, mpaka unatitirika kwenye akaunti yako ya benki. Kwa hiyo, ngependa sana kufunga, ite kifunga macho, ngefunguwa, nikolamu. Funga macho ukifungua niko ulaya. Uwezo kama huo ni unapotea tunayayuka. Aji kuta uko sehemu nyigine. Uwezo kama hoo. Alafu uwezo mwingine njipenda sana kuswama akili ya watu. Njio huyu anataka nini. Ndo nisajisumbuwa kuluzoza masalimu na jua mimi. Sia mtu ambao napenda sana kuongea ongea. Mimi uwa siongei sana. Kwa hiyo hata kukutana mtu ambao watu jiaonana. Mienzo diyo na kumo ngelesho ngelesho ngelesha ngelesha ngependa sana pia. Pata huwo uwezo kusoma akli yamtuwa nataka nini ya na fikir ya nini.

Unapenda nini kuhusu shirika lako shirika langu mimi ni Mpesa Foundation. Kwa hiyo huwa linasaidia kwenye masomo yangu. Huwa linipatia pesa za matumizi. Kitu ambacho napenda sana kwanza hapo kwenye pesa za matumizi hapo ndo napapenda zaidi halafu nalipia ada na nanunula vitu kadhaa kadhaa ambayo nafaa kutumia kwenye masomo yangu. Na alisomesha kuanzia elimu ya sekondari paka saa niko chuo kikuu. Kwa hivyo ndo shirika ambalo nalipenda zaidi ambalo nishalifanya kazi nalo mpaka sasa. Nathani pia nikimaliza shule atanitafutia pia kazi. Nifanya pia na mimi nisaidie wenzangu ni inue watoto. Kama nilivyoinuliwa mimi, nisomeshe wezangu, kama walivyonisomesha mimi. Kwa hiyo, ndio maana nalipenda hilo shirika. Saidia sana kwa kiwang kikubwa kwenye maisha yangu. Na play part kubwa sana kwenye maisha yangu.

Je unaishi mahali ulipozaliwa? Kwa sasa siishi sehemu nilipozaliwa. Mimi niko shuleni. Na shule iko Nairobi mimi niko lamu mimi nilizaliwa lamu. Shule Iko Nairobi. Kwahio siezi sema. Atinaishi nilipozaliwa. Sa hii naishi Nairobi. Na sababu kui ni kwa sababu mimi bado nasoma. Na nasomea huku Nairobi. Si lamu. Kwa hiyo kwa kiufupi, siishi ambako likuzaliwa. La nne nikitoka huku likizo na enda nyumbani. Nyumbani ni wapi? Lamu. Haa. Ningepeda sana. Nihamie lamu baada ya chuo. Kwasababu lamu ndio nyumbani. Lakini kama nitapata kazi Nairobi. Itabidi ni hamie. Ni baki baki huku huku Nairobi. Sababu kama unaishi mahali hakuna hela kwasabu ni gani hakuishi huko. Hata mahitaji yako huwezi kuyatimisa.

Pia kuhusu mnyama wako wakufugwa au unayetaka kumfuga. Mimi ningependa sana sana kuku. Mnafuga kuku na mbuzi. Mifugo ambayo inatusaidia hio. Ikikuwa kuwa kidogo wakizaana. Tunauza. Mbane uko? Tunauza. Tunafanya mambo yetu kama kuna shida tunatatua alafu. Baadaye tunanunuwa mifugo vingine tunaongeza. Ama tunaacha tu hao hao. Wanaendelea tu kuzaana. Mifugo ni hiyo miwili. Kuna mbuzi, kuna kuku. Alafu pia kuna njiwa. Tunafuga pia njiwa. Kuna mdogo wangu anafuga njiwa. Kuna mdogo wangu anafuga njiwa. Pia kuna ndugu za mjombangu. Amefuga kondoo lakini mimi mwenyewe niko na kuku tu niko na kuku na mbuzi kuku kama watano mbuzi mmoja mbuzi mmoja tu mpaka sasa maana hayaja zaana hawajai zaana walivyokuwa wengi lakini inshallah watakuwa wengi naam mnyama ambao ninaweza penda kumfuga ngombe nakipenda sana kufuga ngombe lakini nikipata pesa inshallah.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Mimi asubuhi, asubuhi akili huwa imechangamka sana. Kwa hivyo napenda sana kufanya kazi asubuhi mmh masaa kama jioni ivi alafu baada ya kula tena kama saa nane ndo me shiba sasa pako nasikia kusinzia ina ina kuharibia mali nkwe hako ana usingizi usingizi na watu so kweli na muda mwingine mpano kifanya kazi usiku usiku wa ume mwenweni yao ume pumzika vya kutosha akili pia imetulia kwa ya usiku na asubui kila masaa ya mchana baada ya chakula mchana ama kabla hapana na masaa tuheri tungei pati wa tutupumzika.

Niambie kuhusu. Timu unayoipenda. Haya mpira wa migu. Mimi nashabikia Liverpool bana na iyo swali inalipenda. Mimi nashabikia Liverpool. Unaweza kushiriki na timu Liverpool hilo swali nimejibu. Labda unweza kuelezea. Ni tangu lini? Mimi timu ya Liverpool nimeanza kusherehekea, nimeanza kusherehekea. Kwanzia. Mwaka wa elfu mbili na ishirini. Ndio nimeanza kusherehekea iyo timu kushabikia. Adi si kusherehekea, kushabikia. Nimeanza kuishabikia timu ya Liverpool. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timi yako? Ah, jinsi juzi hapa tu tulicheza na Man City. Tulicheza Liverpool na Man City ilikuwa gemu nzuri sana ilikuwa inavutia. Lakini, ndio hivo tena tukapoteza huo mchezo. Nitakueleza ni mchezaji gani kuna Muhammad Salah, kuna Ekitike, kuna Van Dijik nadhani hao ndio wachezaji ambao nawapenda wote na wapenda lakini, hao watatu ndio naweza watanguliza. Unahisi nini timu yako inaposhinda. Furaha, furaha sana, inantengenezea siku, inafanya siku yangu iwe bora zaidi timu ikishinda, lakini tukishindwa ni balaa kusema tu ukweli ni timu yako imagine inapigwa unafurahia aje kwa mfano kwa hivyo ni furaha tu inanitengenezea siku kwa hivo.

Kumbukumbu gani nzuri ya kutoka utotoni. Kweli kumbukumbu nzuri ambao nakumbuka mpaka sasa. Hii ni muda ambao nilikuwa natumia na rafiki yangu. Kuwa tunafanya kutu mwingi sana. Tunaenda tunaiba korosho. Tunakimbizwa. Tunachecka. Tunaenda tunachoma kwa pamoja. Mtu tunaenda na tunaiba maembe. Yani tu akili za kitoto lakini. Ndio hivyo tena. Halafu pia nilikuwa napenda sana kucheza mpira wa kandanda. Kuwa napenda sana kucheza mpira wa kandanda. Lakini siku hizi ndio hivyo tena. Shakuwa mkubwa mkubwa hivyo kidogo. Najiona. Ndio ushakuwa sasa. Mazoezi nimeyatupilia mbali huko. Utafanyaje sasa? Ndio hivyo ndio ukikuwa. Akili pia inakuwa huwezi jizuia. Kumbukumbu ingine ilikuwa natoka nambari moja shuleni karibu kila mtihani tukifanya. Hilo ndio kumbukumbu nzuri zaidi. Basi hasa kwenye ulimwengu wa primary ilikuwa nafaulu sana. Kuwa siezi sahau hizo kumbukumbu.

Unasasisha vifaa vyako mara ngapi. Unasafisha ninasafisha nimekosea hapo, vifaa vyangu saa nilivyo navyo ni vyombo tu vya kupikia. Yaani mimi kila nikila nikimaliza Do ifo na viosha. Nikimaliza kula nikitaka kupika na osha. Nikimaliza kupika sioshi kwanza na kula kwanza nishibe. Safisha viombo wakiwa njaa nile kwanza nishibe aLafu ndo ni visafishe. Kwa iyo, nanapika mara tatu kwa siku. Kwa iyo, kila mara nikipika naosha mara mbili. Kwa iyo, ukiunganisha kwa jumla. Ni mara sita. Mara sita kwa siku. Naosha viombo vyangu. Lakini mara zingine huwa napika mara moja. Kama ni kikosa chakula cha mchana. Iyo ni mara mbili imeenda tayari. Kwa iyo, mara zingine nakuwa mara mbili mara zingine siku zingine inakuwa mara nne kwa siku ila kwa kikawaida ni mara sita.

Je unapenda kuimba? Mimi napenda sana kuimba kwanza nyimbo mpya zikitoka tu kama msaani flani yaituwa diamond platinums ikitoka tu mimi naanza kuandika kwanza wimbo kwa kitabu najiimbiaimbia mimi naenda nkarekodi tiktok napigapiga mazoezi nkarekodi kule tiktok alafu sababu iliofanya mimi nisikue msanii ni dini yetu. Mimi napenda sana kuimba lakini kwenye dini yetu haturuhusiwi kuimba. Ndio sababu imefanya mpaka niachane na mambo ya usanii usanii. Lakini kama si hiyo mbona nishakua msanii kitambo. Ndo hivyo tu tena bila kuimba. Karibu kila mtu duniani anapenda kuimba nadhani. Nadhani asilimia kama tisini ya watu duniani wanapenda kuimba. Ndo dhana yangu nimeeka. Niseme ati ooh, ndo kashasema hivo hapana. Nimesema tu. Kwa maoni yangu. Hmm.

Mazingira gani ya kazi unapendelea? Mazingira na wapendelea ni kufanya kazi nyumbani tu. Mana office fini? Hapana. Kufanya kazi office fini kuna makelele. Siji kuna. Yani wafanya kazi wakubwa wako wana kupelekesha. Lakini kukua nyumbani mwenye umetulia. Hakuna mtu ana kupati ya buguda. Mwenyewe unajifanyia kazi unavotaka. Unafanya kazi unaowataka kwa mda unaowataka. Kwa iyo mimi kufanya kazi nyumbani. Ni kitu ambacho na ndoto nacho napia huko badaye. Ningependa kama mnaezelewa kama mna nisikia mutue ajira kwa watu amba wanapenda kufanya kazi wakiwa nyumbani sio makazini bana. Tunafa tuwendele miaka inasonga. Mambo ya badilike. Mfumo wa kufanya kazi. Mfumo kufanya vitu Ubadilike. Sio kila siku ni watu wanandofanya kazi kazini. Kwanza mitandaoni, tukiamuwa kutengeza ajira. Mitandaoni watu wengi watapata ajira. Itaponguza idadi ya watu ambao hawana ajira.

Unashugulikia muda vipi kazini mbiliwa kwenye kazi yangu. Napangilia mambo vizuri yani kitu cha kwanza. Naangalia vitu ambavyo nafaa kufanya kwa hiyo siku. Na alafu naanza na vile rahisi ama vile ambavyo ele mamo ambao ya naitajikana kwa haraka naanza na haya. Hili ni malize vitu vyangu kwa haraka ni pate kufanya mba mingine. Najua pia, nafaa kupumzisha akili kwa hiyo, kutoka, natoka nyumbani asubuhi. Saa mbili. Nyumbani saa moja, fika kazi ni saa mbili. Saa mbili paka saa nne. Saa mbili paka saa nne, hapo usha jipanga mwenyewe. Unaanza kazi sako, namaliza tayari. Ama unafikia nusu. Then, baada ya chakula cha mchana, ukirundu napumzika tena. Kama dakika thalathini amalisali moja. Tu saa nane paka sa kumi au kumi na moja Sha malizia.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Malengo ya kila mwezi kazini. Kwanza ukiwa kwenye kazi unafaa kuwa na malengo. Kwanza kuna malengo yako binafsi. Alafu kuna malengo ya kampuni unayofanyia kazi. Malengo yangu binafsi ni kama niongezewe mshahara unajua ukifanya kazi kwa bidii unaongezwa mshahara. Alafu lengo la pili unaeza taja tu kama tatu malengo yangu binafsi. Lengo la pili kutimiza malengo yangu kwenye huu mwezi vitu ambavyo nilikuwa nafaa kuvifanya nikue nimevitimiza vyote kazi nikue nimezitimiza zote nisibakishe hata jambo moja ambalo nilikuwa nafaa nilifanye na nikiangalia itakua sawa kampuni of course kampuni ikitengeza hela mshahara wako ndio unazidi kua mnono kwa hivyo lengo la kampuni ni kutengeneza tu pesa kampuni iingze hela kwa wingi.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira ya ki rugby waki marekani sasa mimi mimi mwenyewe sijawahi kushiriki kwenye team ya rugby kwahiyo mimi kujua team za marekani hapa ana kusema tu ukweli mhm labda tu mashindano makuu kama tuseme kenya inashindana na nchi zingine hapo lakini mimi mchezo wa ki rugby hapana mimi sina mazoe nao. Na sijui. Na siufuatili. Kwa hiyo nikisema nianze kuwaelezea nitakua nadanganya kwa kweli na haitopendeza kwa hiyo niwe tu muwazi mimi nafuatilia kandanda peke yake. Sifuatilii mchezo wa rugby. Hapana. Mi nafuatilia kandanda peke yake. Kwa sababu ndio mchezo ambao naupenda ndio mchezo ambao naucheza pia siwezi kufuatilia kitu ambacho sichezi kwa faida gani.

Niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Mfanya biashara bora zaidi huku Kenya. Ni Bob Kulimo wa safaricom marehemu Bob Kulimo. Ndio aliunda mtandao wa safaricom karibu kila mtu kenya anatumia huo mtandao wa safaricom. Kila mtu analaini ya safaricom kenye anatumia Mpesa kwa hivyo nadhani huyo ni mkubwa zaidi huku kenya mwingine labda kampuni kampuni hizi zingine za juisi soda maziwa. Hao ndo na ndo fanya. Kampuni ambazo zinafanya vizuri zaidi kama kampuni ya cocacola. Kampuni ya Fanta zinafanya zaidi. Lakini wa safaricom kwanza ni mdhamini wangu wa masomo. Ndio maana namjua mpaka tushawai onana. Tukapeana mkono hivyo namjua.

Ni zoezi gani nzuri uliloje. Ni zoea gani nzuri ulilojenga. Mazoea mengi lilo mazoea zuri nililojenga, ni kutogombana na watu kwanza. Alafu, kufanya vitu vyangu. Kuangalia vitu vyangu mwenyewe si kuingilia ingilia mambo ya watu. Ndo nadhani ni zoea zuri lililojenga. Na pia kuepuka ma ugomviugomvi na watu. Nizoya zuri pili lililojenga. Pia ku kutoingilia mapenzi ya watu, utapigwa siku moja. Kutoingilia mapenzi ya watu zoe nini zoea ya zuri nililojenga. Na pia kuwaheshimu kila mtu. Zoea zuri pia. Kufanya kitu kwa wakati, kufanya jambo kwa wakati pia ni zoea zuri sana ambalo nadhani karibu kila mtu anafaa ajenge.

Yeah, unapenda kupigia picha. Napenda kupigia picha lakini si sio mara kwa mara. Pengine, siku yangu ya kuzaliwa, ama sikukuu, kama na sharehekea. Do napenda kupigia picha. Alafu sio pekeangu. Labda nipige picha nikiwa na watu. Sio, mimi tena kujifotoa fotoa mara. Piga piga maselfi nini. Ah, mambo gani hayo si utoto tena. Yeah, napenda kupigia picha. Na kitu kingine pia ambacho nachoangalia before kupigia picha naangalia ubora wa picha So napiga simu unapigia picha na simu ndogo. Inakutoa vibaya mpaka inywa hio picha yenyewe venye inatokea kwa hio kupiga picha ni vizuri ila pia angalia maslai yako, simu unayotumia hakikisha ukona simu nzuri na pia wakati sio wakati wa hasira unapiga picha haiwezekani unalia unatoa machozi unapiga picha we kweza unafaa kupiga picha ukiwa na furaka ka mimi nikiwa na furaha ndio napiga picha ka ukona picha yangu yoyote hapo nafuraja.

Unaweza kushiriki niambie kuhusu majereha yako unayo yapenda. Unaweza kushiriki na majira gani? Labda kiangazi masika au mimi majira ya masika wakati wa kupanda. Kama unapanda mbegu mahindi mimea yote mchele. Hayo ndo majira ambayo mimi nafurahia najivunia kwa sababu kunatokea vibarua vingi vya kufanya ambavyo vina ni igizia kipato kwa hiyo kisema majira ambayo nafurahia zaidi ni masika kwenye kiangazi kwa kusema kweli hakuna hakuna kitu ambacho kinafurahisha kwenye kiangazi wakati wakupanda ndo hivyo kama walivyo sema raha mstarehe watu wanapanda wanavuna hamkai njaa hamwezi kukanjaa ata kidogo kwa hiyo hayo ndo majira ambayo naya penda.